Kila siku ninapoamka naweza kufanya mazoezi kidogo kisha natengeneza kiamshakinywa wakati mwingi inependelea kula mkate kwa kahawa na pia saa ambazo napenda kuamuka ni saa mbili unusu saa tatu na mambo ambayo nahitaji kufanya kabla ya kuondoka kwa sababu mimi uondoka saa tano napenda kufanya mazoezi na kuhakikisha kuwa nimeshiba vizuri na nahisi vizuri kwa sababu ninapofanya mazoezi na kunywa kahawa yangu nahisi mchangamfu na tayari kuanza siku yangu.